Kitabu ninachokipenda sana ni kitabu hicho kinaitwa kidagaa kimemuozea kitabu hiki ni hadithi na mwandishi wake ni Ken Walibora mhusika ambaye ningekumbuka katika kitabu hicho anaitwa Bob DJ yaani mhusika huyo alikuwa mhusika mwingine mcheshi sana na halafu ni nani aliyeshauri kuhusu kitabu hiki ni mwalimu wangu aliyenishauri nisome kitabu hiki na bado ushauri wake nilikipenda kitabu hicho sana kama ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu naam kwa sababu napenda mwandishi huyu hadithi zake nyingi ni nzuri na riwaya zake ni nzuri zote.

Mimi nikiangalia katika kuandika na kuongea ningependa kusema kuwa mi napenda kuongea zaidi mimi. Mimi ni kama chiriku vile kwa sababu kuandika pia nikiangalia kuandika mimi sina mwandiko mzuri. Kwa hivyo nikiambiwa nichague katika kuandika na kuongea mi ningesema acha niongee nina manua mengi kama chiriku.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye kazi nzuri na kufanikiwa sana kimaisha ni sana sana mimi hutaka kuwa daktari kwa hivyo ndoto yangu niwe daktari nifanikiwe kimaisha niwasaidia wagonjwa na nisaidie pia familia yangu hiyo ndoto yangu kubwa kufanikiwa na kuwa daktari.

Mji ambao ngependa kutembelea ni mji wa marekani ambao nimesikia sifa zake nzuri watu wazuri wenye amani pia wanapenda amani na pia ni mji ambao umeimarika sana kimaendeleo pia ningependa pia kuenda huko kwa ndege pia basi kwa sababu sijawai panda ndege. Kwa hivyo marekani ni mji ambao natamani kutembelea sana.